Asante sana kwa swali lako. Tunda langu nalolipenda mimi ni chungwa, nanasi kwa sababu zina faida nyingi mwilini. Mfano nanasi huongeza hamu ya chakula, huleta nguvu, pia husaidia kwenye mmengenyo wa chakula. Napenda sana kula matunda, napenda sana kula machungwa. Asante.

Swali zuri sana na hongera kwa kuuliza hivyo. Kazi zote za nyumbani ni nzuri sana kwa sababu zina kujenga kiakili, kifikira na kuongeza uwezo wako wa kufanya kazi. Kwa hiyo kwangu mimi kazi zote za nyumbani nazipenda na hakuna kazi ninayo ichukia. Kazi zote za nyumbani ni nzuri na nazipenda pia.

Swali zuri sana. Eneo ninaloishi ni eneo tulivu ambapo pamepandwa miti safi, inayovutia na kupata upepo safi. Pia nyumba yetu ya kawaida sana ambapo imejengwa kwa matofali. Eneo hili nalipenda kwa sababu ni tulivu lina upepo wa asili pia. Asanteni.

Swali zuri sana na asante kwa kuuliza hivyo. Nikweli nimewahi kununua tikiti za matukio mfano kwenye matamasha na kwenye sherehe ya kuzaliwa. Pia unaweza kununua tikiti za matukio kwa njia mbalimbali kama vile kupitia njia za mtandao WhatsApp, Facebook, Instagram na kadhalika.

Wow, swali nzuri sana. Arufu nayopenda kusikia ni arufu ya chakula, aina ya wali. Inanikumbusha mbali kipindi nikiwa mtoto. Ukisikia wali unapikwa, unafurahi, unakimbia, unaenda kuoga, kwa ajili ya kujiandaa kula wali. Kiufupi napenda sana wali na arufu yake ni nzuri sana. Napenda sana kusikia.

Swali zuri sana. Jioni huwa napendelea kula ndizi samaki. Hiki ni chakula ambacho kinanipa nguvu, kinanipa hamasa ya kuendelea kula. Pia ni chakula ambacho ukila jioni unaweza ukapata eneji kubwa ya kuweza kuamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kuendelea na kazi zako za siku hiyo. Asanteni.

Swali zuri sana. Kwa hapa Tanzania kuna mandhari mazuri sana ambayo mtu akitembelea anaweza kufurahi na kupata raha. Lakini mimi hapa ni mewahi kuona mandhari mazuri kama vile mandhari ya pwani. Mfano mzuri ni kule Zanzibar ambapo ukienda Zanzibar unapata upepo mzuri na unapata furaha.

Swali zuri sana. Napenda majira ya kiangazi na masika kwa sababu katika masika inanisaidia mimi katika shughuli mbali mbali kama vile shughuli za kilimo. Mfano napenda kilimo, napenda na ufugaji. Hivyo vyote vinanisaidia katika kukuza mazao na kuimarisha afya ya mimea. Kwa hiyo napenda sana.

Wow, swali nzuri sana. Siku yangu ya kuzaliwa napenda kusherehekea na marafiki zangu, pia na familia yangu. Pia siku yangu ya kuzaliwa napenda kupokea zawadi mbali mbali, kama vile keki na zawadi nyingine. Pia napenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia.

Swali zuri sana. Kujikinga na jua kali ni moja wapo ya njia ambayo itakusaidia kuwa na afya njema. Mimi najikinga na jua kali kwa kupanda miti. Kutokana na kupanda miti unaweza ukapata kivuli ambacho kinaweza kukusaidia kuepukana na jua kali. Pia inasaidia katika kutunza mazingila.

Swali zuri sana mchana napendelea kula chakula kinacho nipa nguvu kwa ajili ya kunihamasisha kuendelea kufanya kazi zangu nyingine. Mfano napendelea kula ugali na samaki, pembeni matunda. Hivi vyote vina nipa nguvu na vina nifanya niwe na afya na kujenga mwili wangu kwa ufasaha. Asanteni.

Swali zuri sana. Napenda sanaa ya mziki. Napenda kuimba, napenda kucheza. Pia napenda kujifunza vyombo vya mziki kama vile gitaa na piano. Binafsi nimewai kujaribu kujifunza gitaa na napenda kuendelea kujifunza na pia nipo najifunza gitaa. Napenda sana gita.

Swali zuri sana. Binadamu hupenda kujifunza mambo mapya kila siku. Binafsi mimi napenda kujifunza mambo mapya kila siku kupitia simu yangu ya mkononi. Napenda kujifunza mambo mapia kila siku. Mfano vile napenda kujifunza namna ya kupika biriani. Napenda kujifunza namna ya kupika chakula cha kigeni mfano vyakula vya kichina. Hii inanisaidia sana.

Wow swali zuri sana. Mazingira ya kazi ninayo pendelea kufanya kazi ni mazingira tulivu, mazingira ambayo yata nifanya mimi kufanya kazi kwa weledi, mazingira ambayo yananipa sapoti, mazingira ambayo ya nanifanya mimi nijihisi vizuri. Mazingila ya nyumbani pia ni salama zaidi.

Swali zuri sana sinema ni sehrmu ambayo unaenda kwa ajili ya kufurai na kutuliza akili binafsi napenda kuenda sinema siku za wekendi ambapo ni siku ambazo naenda kwa ajili ya kufurai na kutuliza akili pia kujifunza mambo mbali mbali na kukutana na marafiki zangu asante.

Swali zuri sana. Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kufanya mambo yafuatayo. Moja, kuseti password katika account yangu. Mbili, kutokushare link au kubofya link ambazo sijui zimetokea wapi. Tatu, kutokuruhusu kushare tarifa zangu binafsi kama vile tarifa za kibanki, tarifa za nyumbani o tarifa ambazo zinahusu maisha yangu binafsi. Hivyo inanisaidia mimi kuwa salama mtandaoni.